Ndiyo napenda kulima bustani kwa sababu hunipa utulivu wa mawazo furaha na hisia ya kuunganishwa na mazingira. Kulima bustani hunirusu kukuza mimea mboga au maua jambo linalo nifundisha uvumilivu uwajibikaji na kuthamini chakula na mazingira.

Ndiyo, napenda mvua, hasa ile ya kiasi, kwa sababu huleta utulivu, hewa safi na uhai kwa mazingira. Mvua hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye amani, huku sauti ya matone ya mvua ikinisaidia kupumzika na kutafakari. Pia, huifanya ardhi kuwa na rotuba, mimea kustawi vizuri na huongeza uzuri wa mazingira. Jambo linalonifanya ni thamini zaidi asili.